Nje unapenda mziki wa jadi ndiyo napenda sana nyimbo za jadi zina ladha yake kipekee kabisa napendezwa nazo kwa sababu kathaa wa katha ambazo naomba ni kuziongelelea hapa sababu ya kwanza nyimbo hizo zinaifadhi utamaduni kila wimbo unasimulia istoria mila na maisha ya jamii fulani sababu nyingine ni ujumba wake ni wa maana. Mara nyingi huzungumzia maadili, mshikamano, kazi, ndoa au ushauri wa maisha. Midundo yake ya asili, ngoma, ngoma za miguu, vigelegele na ala za jadi kama ngoma na filimbi zinanipa isia ya uwai na furaha. Sababu nyingine ni zinaunganisha watu. Hizi ni mziki unaoimba kwenye sherehe, arusi, jando hau tohara au mavuno. Watu wakishiriki pamoja bila kubagua, hivyo basi hizi nyimbo kuunganisha watu. Kwa upande wangu, mimi napenda sana nyimbo za jamii, za afrika mashariki, kama za wakamba, waluya, luo na gikuyu. Kila moja hina mtindo wake na ujumbe wake pekee.

Ningependa kujifunza vitu vingi vipya. Vitu ambavyo vinaongeza maana ya maisha na kunipanua kiakili hizi ni baazi ya ambazo vitu ningependa kujifunza vipya katika maisha yangu. Kitu cha kwanza ni lugha mpya asa luga za kiafrika au kihispania. Kwa sababu lugha inanifungulia tamaduni na mitazamo wa mipya ya dunia. Kitu kingine kipya ambacho ningependa kujifunza ni ujuzi wa kiteknolojia. Kama kutumia AI au programu za kigiditali kuboresha kazi na biashara. Maarifa ya dunia ya sasa yanaitaji ujuzi wa kiteknolojia. Jambo jingine ambalo ningependa kujifunza sana ni uandishi wa ubunifu asa kuadika adithi au mashairi yanayogusa maisha ya watu. Si maneno tu bali isia pia. Ningependa kujifunza ujuzi wa maisha. Kama kusimamia feza vizuri. Kuwasiliana kwa hekima na kuthibiti hisia katika hali ngumu. Ningependa pia kujifunza utamaduni na historia. Kujua mzizi ya jamii tofauti kunanifanya nimuheshimu zaidi mwanadamu mmoja kuenda mwingine. Kwa ujumula ningependa kujifunza kitu ambacho kinanibadilisha kuwa bora zaidi kuliko jana. Si tu kunijaza taarifa pekee.

Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Mimi natumia njia tofauti tofauti za kusafiri kila siku na hili inalingana na pahali, masaa na vitu ama mambo yanayo nifanya kuchagua njia ambayo ningetumia kwa kila siku. Kila siku natumia usafiri wa uma hasa matatu kwa sababu ndiyo njia rahisi na inayopatikana kwa watu wengi. Mimi hutumia njia ya uma ya matatu kwa kila siku hasa ninapo hitaji kuenda kwa soko. Ninapo kuwa naenda kazini, ninapo kuwa naenda shuleni, ninapo kuwa nafanya shughuli zangu za kila siku. Asubuhi matatu huwa na pilka pilka nyingi. Kelele za makondakta, mziki na watu wakikimbizana na muda. Ingawa wakati mwingine husababisha msongamano na kuchelewa. Inanifundisha utulivu, uvumilivu na kupanga muda wangu mzuri. Wakati mwingine hasa umbali unapokuwa mfupi ningependa kutembea kwa miguu. Kutembea kuna nipa nafasi ya kutafakari, kuangalia mazingira na kujitenga kidogo na presha ya maisha. Pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi bila hata kugundua. Napenda kutembea kwa miguu wakati safari ama naenda safari yenyewe ni mfupi. Hapo miguu itakua ni njia ambayo ningechagua kwa sababu ni rahisi silipi chochote kama ingekua na safiri kwa kutumia matatu ningekuwa nalipa nauli. Kuna siku ambazo ningechagua pikipiki ama bodaboda. Ama pia baiskeli hasa nikichelewa au nikitaka kufika haraka. Ni rahisi kupenya kwenye foleni. Lakini inahitaji umakini mkubwa kwa sababu ya usalama. Wakati kuna msongamano wa magari pikipiki huwa na haraka sababu huwa inapita kwenye foleni. Wakati magari zenyewe zimesimama ila kusaidia kutopoteza muda kuna siku ambazo kwa ujumla usafiri tu si wa kufika mahali kila njia inatufundisha kitu. Matatu hunifundisha kuishi na watu tofauti. Kutembea hunipa amani ya akili. Boda boda hunikumbusha umuhimu wa tahadhari na uamuzi wa kufika haraka. Kuna siku ambazo mimi hutumia treni. Hii inalingana na distansi ambayo ama mahali ama umbali ambao natembea. Wakati ninapo kuwa nataka kusafirisha mzingo yangu ama kutoka kwa mji fulani kuenda mwingine. Mimi hupendelea kutumia treni. Kwa sababu treni huwa ni rahisi sana kwa umbali sana. Kwa njia ama kwa safari ambazo ni ndefu. Treni huwa ni rahisi huwa iko na usalama kwa sababu ni mara chache ambapo unasikia treni imefanya ajali. Na huwe inalipisha nauli ambayo ni kiasi. Treni pia inakuwezesha kukubebea mizigo yako ambayo ungetaka kusafiri. Nayo, treni pia zingine hasa katika mji wetu huwa zina haraka sana hata kuliko matatu. Kwa hivo hizo ndo njia ambazo mi hutumia kwa kila siku kwa usafiri wangu.

Unapendelea baridi au joto? Hili inalingana na wakati na mandhari ambayo niko. Baridi inanipa utulivu wa kiakili na kimwili. Wakati wa baridi nafanya kazi vizuri zaidi, kwa sababu akili inakuwa makini, si nzito au kuchoka haraka. Ni rahisi kukaa chini, kufikiria, kusoma au kufanya kazi bila kuhisi jasho au usumbufu wa mwili. Pia napenda jinsi baridi inavyoleta ukaribu. Kuvaa sweta, kujifunika blanketi, kunywa chai ya moto au kahawa na kuzungumza kwa utulivu. Kuna hali fulani ya amani na faraja ambayo joto kali haileti. Usiku wa baridi hulala vizuri zaidi, usingizi huwa mzito na wakupumzisha. Joto kali kwa upande mwingine, lina changamoto zake. Linachosha haraka, linapunguza umakini. Na wakati mwingine, hukufanya uwe na hasira bila sababu. Ingawa joto ni nzuri kwa shughuli za nje, kama kuogelea au kuenda ufukweni. Likizidi, linakuwa kero. Kwa kifupi baridi inanipa utulivu, umakini na faraja. Hila joto linanipa nguvu. Huweza kufanya shughuli za nje, lakini huchosha likizidi. Ndiyo maana nimechagua baridi. Lakini si baridi kali sana, kwani baridi kali ina pia madhara yake. Kama inaweza ikaleta magonjwa hasa magonjwa ya kifua, baridi ikizidi kuwa mingi sana. Mbali ile baridi ya wastani inayokufanya ujisikie hai na mtulivu.